Kwa kweli kabisa nikona ndege wakufugwa nyumbani haswa kama kuku. Wanapendeza zaidi kwa sababu kila mara huwa wanaleta mapato ya haraka sana kwa sababu kwa miezi tatu hivi kuku huwa wanakua tayari na wametosha kuzipeleka sokoni na kuziuza.